Kusema kweli mimi sio yule mtu wa kwenda sinema kila wikiendi unajua tena maisha ya sasa hivyo ya mebadilika. Wakati mwingine napenda tu kubaki nyumbani ni cheze picha kwenye simu au tv na kula popcorn zangu kwa utulivu. Lakini sinema ikitoka ile ambayo kila mtu ana izungumzia labda iwe ni action kali au hadithi fulani ya kweli inayo sisimua hapo nita tafuta muda nifike sinema.

Kulingana na mimi huwa na jitahidi sana kutunza akili na mwili wangu ili nisichoke mapema na maisha haya ya haraka. Hivi ndivyo vitu ambavyo nimevifanya kuwa sehemu ya maisha yangu. Kulala kwa mudamrefu kutembea na mazoezi madogo. Kujitenga na teknolojia Digital Detox. Pia nakula chakula bora na maji. Pia kukutana na watu wanaonijenga.

Ndiyo. Mimi ni mtu wa maji kabisa kuna utulivu fulani ambao huwezi kupata sehemu nyingine wote zaidi ya kando ya mto au ziwa. Kama ningekuambia sehemu ambazo zimeacha alama moyoni mwangu ndio hizi, ziwa victoria. Pia mto mmoja huko kijijini nakumbuka nikiwa mdogo tulikua tukienda mtoni na marafiki zangu maji yalikuwa ya baridi. Kwa hivyo.

Jioni yangu ni wakatu wa kushusha pressure baada ya mchanga mchanga wa kutuwa mzima ni narati pa ndogo ambayo inaonisaidia kuandaa akili yangu kwa ajili ya mapumziko sitaki kuingia kitandani nikiwa bado nawaza kazi yao matatizo ya dunia hivi ndivyo inavyokuwa kuzima vifaa vya kielektroniki pili kikombe cha kitu cha moto bila kafeini. Tatu Kuandika Yani gratitude journal ine. Kusoma kitabu sivyo kwenye simu. Tano maandalizi ya kesho.

Kusema ukweli mimi ni mfuasi mkubwa wa kuamka na jua, kuna kitu cha kipekee kuhusu saa kumi na mmoja au saa kumi na mbili asubuhi wakati dunia bado imetulia na hewa ni mbichi kabisa. Izi hapa ni sababu zangu kwa nini napenda kuwa halibadha moja utulivu wa asubuhi mbili kuona mwangaza wa jua tatu, jioni ya mapema. Kwa sababu naamka mapema inamaanisha nakuwa nimemaliza majukumu yangu mingi kufikia saa kumi na au kumi na moja jioni ili inaniruhusu kuwa na muda wa kutosha wa kufanya yale mambo yangu ya kujitunza kama kutembea au kukaa na marafiki bila kuhisi nimechelewa.